Nam asante sana kwa hiyo swali naeza sema nimefurahishwa nayo sababu mimi sana sana wakati wa baridi mimi huwa nakikisha kwamba nimevaa tu zile nguo mazito na nguo ambazo zitanipea joto kwa mwili nguo ambazo zitanipa tu nafasi mwema ya kuweza kufanya mambo zangu. Na hiyo huwa inanihakikishia kwamba nisieze kusikiza baridi na nieze kufanya tu mambo zingine ambazo sa zingine huwa ni ya kunisaidia kwa wakati yangu ya siku. Ama kunisaidia tu kufanya mambo zangu na hiyo ndo jambo ambayo mi huwa napenda. Wakati ambapo kuna baridi mingi utapata watu wengi sana labda hawafanyi vitu mingi ama wanashindwa kuendelea na shuguli zao za kila siku. Na hiyo huwa ni jambo ngumu sana kwa kila mtu naeza sema kwa kila mtu haswa. Watu wote ambao huwa wako na shuguli mingi. Na hi huu wakati wa baridi. Utapata kwamba wanakaa. Wanatafuta joto ama wanawasha moto. Moto labda ya kuni na wanakaa tu hapo kando sababu hiyo moto huwa ni mzuri kwa mwili yetu na huwa inatupa tu nafasi nzuri ya kuhakikisha kwamba mwili yetu imekuwa shwari imekuwa sawa na hiyo ndo jambo la maana. Sasa mimi pia kivyangu naeza ongeza kusema kwamba pale ninapokaa karibu na moto huwa nahisi vyema na huwa nahisi kwamba mwili yangu angalau iko shwari. Na wakati mwingine kama sikai karibu na moto huwa nahakikisha kwamba labda nimefanya mazoezi kidogo nimeenda kukimbia na nimeweza kukuja, nimeweza tu pia kujihusisha na mazoezi zingine na hiyo huwa inanipa furaha sana. Wakati ambapo unaeza enda kukimbia na uhakikishe kwamba mwili yako iko shwari, huwa unapata kwamba angalau umeweza kuhisi vyema, mwili yako imetoa joto ya kutosha na kila kitu tu kimeweza kuenda vyema. Na hiyo maramingi sana huwa inatupa uwezo ya kukuwa na wakati mwema na wakati kukuwa tu na misuli mizuri na hiyo inasaidia. Na saa zingine kama sio mazoezi saa zingine mimi pia huwa naeza kuenda. Kuenda katika maeneo ya mahusiano au maeneo ya kupiga gumzo. Na hiyo huwa inanipa uwezo ya kuhakikisha kwamba angalau niko na watu ambao tunaeza piga gumzo nao labda tucheke pamoja. Tuweze tu kuenda kufanya mambo aina kadha wa kadha na hizo huwa inanipa tu nafasi nzuri ya kuweza kujiunga na watu wengine. Na kujua ni nini haswa hao wenyewa wanajihusisha nazo. Na nini haswa labda inaeza wasaidia kufikisha maono zao ama mafikra zao kwa njia moja au nyingine. Na hiyo ndo jambo ambayo huwa inafaa. Na haya yote ninapo zifanya huwa nahakikisha kwamba familia yangu iko shwari. Na kwamba tu kila kitu ambacho najiendelesha nayo pale nyumbani iko salama. Sababu bila familia nitasema kwamba mimi mwenyewe sio mkamilifu. Napenda familia yangu na hao ndio mara mingi huwa wanaeza kunichekesha na wananipa tu ile nafasi nzuri ya kuweza kufikiria mambo. Mambo aina kadha wa kadha ambazo labda saa zingine inanipa wasi wasi. Na napoweza kuzungumza nao. Huwa napata tu ile nafasi nzuri ya kukuwa tu na uwezo ya kufanya mambo moja au nyingine na hiyo yote huwa inachangia katika mimi kukuwa na wakati mwema haswa sana wakati wa baridi na hiyo ni jambo moja ya maana sana na kwa kila mtu ni muhimu kuweza kuelewa ni jambo ipi na ipi ambayo labda inakupa furaha ama ambayo itakusaidia ama itakuwezesha uweze kuhisi vizuri. Na tunapozingatia haya yote, tunafaa tuwe makini tu na tunafaa tuhakikishe kwamba yale yote ambazo tunazifanya yakuwe ni, ikuwe ni ile ya kutupea wakati mwema na angalau ya kuturudishia joto mwilini na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa asante.

Naamu, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba siku hizi, kuna vitisho mingi sana ambazo zinaendelea kutokea kutokana na matumizi ya mitandao. Na haya yote, saa zingine huwa tunaeza jilinda na saa zingine huwa tunajipata tu kwamba hatuwezi jilinda sababu inatokea kwa njia ambazo hatukuwa tumejipanga nazo. Na hii yote inapofanyika, utapata kwamba tunakuwa na wakati mgumu sana ya kuweza kujitetea ama kueza kuelewa vitu kadha wa kadha. Na mara mingi haya yote huwa inachangia sisi kutokua tu na wakati mwema. Inachangia sana sisi kuwa na wakati mgumu na kukua na wakati rahisi ya kueza kujua kwamba kueza kuelewa vile watu wengini wanafikiria na sisi ama jinsi ambavyo tu wanaona tunafaa tufanya jambo moja au nyingine. Na haya yanapotokea ni muhimu kwetu kibinafsi. Kuweza kujua ni jambo gani na gani ambayo labda tunafaa tufanye ama tunafaa tu kuyafuatilia ili tuweze kukua na wakati mrahisi pale kwenye mitandao. Ama wakati ambayo tu ni ya maana na ya kutunufaisha na kutufurahisha kutukio katika mitandao za kijamii. Na hii, watu wengi ambao saa zingine huwa wanaeza kuunda haya yote. Huwa wanaeza kukuwa tu na wakati rahisi ya kuongea nayo na kujadiliana na hii yote. Utapata kwamba huwa wanapata nafasi nzuri sababu sio rahisi, sio rahisi mtu aeze kujitetea ama aeze kujilinda na hii haya vitisho za mitandao. Sababu mara mingi watu ambao wanakutishia pale kwenye mitandao ni watu ambao wanakujua. Wanakuelewa, wanaelewa mipango zako za kila siku na utapata kwamba labda wanakwambia tu wewe tunajua penye unatoka. Wewe tunakujua, wewe tunajua ndugu yako. Na ukiambiwa vitu kama hizo, utapata kwamba hata wewe binafsi uko na wasiwasi mingi na uko tu na wakati mgumu sana wakujitetea na kuelewa. Na mara mingi haya yanapatokea, utapata kwamba unashikwa tu na wasiwasi unashindwa ufanye vipi. Sasa mimi kibinafsi huwa nahakikisha kwamba hizo mimi picha zangu siweki mitandaoni sana. Na kama ni lazima nieke, labda nimeeka tu kwa saa moja ama kwa siku moja alafu bado nitaitoa sababu ukiendelea kueka picha yako kwenye mitandao. Utapata kwamba kuna watu wengi ambao wanakufuata tu na saa zingine wanaezatumia hizo picha zako kwa njia mbaya na njia ambazo labda siyo mazuri sana. Haya yanapotokea pia unafaa uelewe kwamba ni muhimu kwa wewe binafsi kujilinda. Na kila saa unapoeka picha zako kwenye mitandao. Utapata kwamba wewe binafsi unajiletea haya na hiyo inaezakupea. Inaezafanya watu wengi wajaribu kukudhuru ama wao kudhuru familia yako ama watu ambao wanakujua. Na hiyo ndiyo kitu jambo mbaya sana. Alafu pia naezaongeza kwamba, mimi huwa najilinda sana sana pia na kuhakikisha kwamba wale watu wote ambao wananijua, siongei nao sana kwenye mitandao. Na kama nilikuwa nataka niwaongeleshe, nitajipata tu kwamba nimewapigia simu na hiyo huwa inanipa furaha sana. Sababu munapoongea pale kwenye mitandao, utapata kwamba wewe binafsi unafuatwa. Na labda kuna watu ambao hawafurahii wewe ukiendelea vizuri na wanaeza jaribu kukudhuru kwa kutafutana na hao watu ambao wanakujua na hiyo ni jambo moja mbaya sana. Na sasa kivyangu, naeza sema kwamba hii inapotokea. Ni muhimu watu waeze kuelewa ni jambo ipi na ipi wanafaa wafanye kwenye mitandao. Na jambo gani ambazo hawafai kufanya. Mtu anapoelewa hivyo. Ina maana kwamba yeye binafsi ataeza kufurahia. Na ataeza kukua tu na maisha rahisi akitumia pale mitandao za kijamii. Asante.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Naeza sema kwamba, nikiwa pale nyumbani, huwa na kuna kazi mingi ambazo huwa nafanya katika mazingira ya nyumbani, na pia haswa sio tu kupenda kazi. Kuna zingine ambazo mimi huwa nafanya, lakini huwa sipendi. Na mara mingi, huwa napata kwamba nimeweza kuhisi vibaya, ama huwa najipata kwamba sipendi kuyakamilisha kwa haraka, na saa zingine hua najikaza tu niweze kuzikamilisha. Sababu, ninapokosa kuzikamilisha hua najipata kwa mashakani. Na hiyo hua sio jambo nzuri. Na hii yote, naezasema kwamba hua inaletwa na ile hali ya hizo kazi. Kwa mfano, kazi kama kuosha vyombo, mimi hua najikokota sana kuikamilisha. Na ninapokuwa na vyombo za kuosha ama baada ya kukula huwa napata tu ni kwamba ni wakati mgumu kwangu sana kuweza kuweza kuosha vyombo ama kuweza kumaliza kukula alafu nianze tu kuosha vyombo. Na saa zingine huwa napata kwamba iyo hali ya kukaa tu na kufikiria nafaa nioshe vyombo hua inanichukua kama hata masa manne kama bado nafikiria tu sasa nani ataenda kuziosha nani atafanya hii na hii ama nani ataeza tu kuhakisha kwamba nyumba imekua safi na hyo kazi saa zingine huwa naona kwamba ninapoifkiria tu huwa napata tu wakati mgumu nayo na huwa inanifanya nihisi vibaya sana. Na ilhali, hata kama ni kazi ngumu, hua najikaza tu nieze kukamilisha. Sababu ninapo ikamilisha hua napatwa na furaha sana na hiyo ndo jambo ambayo hua ni muhimu. Sasa pia naezaongeza kwamba, hakuna haja mtu apate kwamba hakuna haja mtu akae kwamba, akae akijua kwamba anachukia kazi fulani. Sababu unapokosa kukamilisha hiyo kazi pia. Utapata kwamba wewe binafsi huna furaha kwa mwili yako huna furaha kwa akili na utashinda tu unafkiria vitu mingi na hii inapofanyika utapata kwamba hii mafikira yote utapata kwamba inapotea. Baada ya we mwenye kukamilisha hizo kazi ama kukamilisha kazi fulani na pindi tu unapojua hii ina maana kwamba unafaa tu ukuwe tu unajikaza nazo kukamilisha hizo kazi. Sababu ile wakati ambapo unazikamilisha hizi kazi we binafsi roho yako itaeza kutulia na utaweza kuhisi vyema na hiyo ndo jambo ambayo inafaa. Sasa mimi hata kama hua napata wakati mgumu kukamilisha kuosha hizo vyombo huwa naona tu kwamba ni muhimu kwa kila mtu kuweza kuelewa kwamba unapojikaza unafaa ujue kwamba unapojikaza unafaa ujue tu kwamba unafaa uhakikishe kwamba unazingatia usafi. Sababu usafi ndio jambo la maana. Na usafi ndio kitu ambacho inatupa ila nafasi nzuri ya kuweza kujielewa, kuweza kuhakikisha kwamba vitu zetu ziko shwari. Na kuweza tu kukua katika mazingira mazuri ambayo haitatupea ugonjwa. Sasa unapolinda mazingira yako kuwa safi kama hivo. Utapata kwamba we binafsi unahisi vyema. Unasikia vizuri na pia roho yako tu inatulia. Na mara ingine pia utapata kwamba unapo, ninapo kamilisha kuosha hizi vyombo, hua napata kwamba roho yangu imetulia, niko tu na uwezo ya kukaa na mafikira mazuri, na hiyo ndo jambo ambayo hua nazingatia kwa sana. Na pindi tu inapofanyika, hua najipata nimehisi vyema, nimefurahia, na nimejishukuru tu kwa kwa mtu msafi hata kama mimi hua napata nafasi ngumu kuhakikisha kwamba vyombo vyote, ama usafia ya nyumba, nimeweza kufanya. Lakini hua najikaza tu nihakikishe kwamba kila kitu kiko shwari. Na hiyo ndo jambo ambayo hua inafaa. Na kwa sasa, naezahakikisha kwamba, naeza sema tu kwamba watu pia wasikuwe kama mimi. Lakini wajaribu kuzingatia usafi na wasichukie kazi yeyote. Asante sana.